Napenda kuandika zaidi. Ingawa pia ninafurahia kuongea. Kuandika unipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu, kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza nina chotaka kusema kwa njia ilio wazi. Pia uniruhusu kuchagua maneno kwa makini. Hasa pale nina potaka kuwasiliana jambo lenye uzito au hisia. Kuongea nako kuna uzuri wake, hasa inapohusisha mazungumuzo ya wazi au kushirikiana na wengine. Hata hivyo wakati mwingine kuongea kunaweza kunifanya niharakishe mawazo ndio maana mara nyingi napata urahisi zaidi kuandika kwa sababu inanipa muda wa kujielewa na kujieleza vizuri zaidi kwa kifupi, kuandika unipa utulivu na uwazi huku kuongea unipa muunganiko wa haraka na watu. Kila kimoja kina nafasi yake kulingana na ile mazingiro.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanjia ya taratibu na ya vitendo. Huwa naanza kwa kusikiliza au kusoma ili kuelewa msingi wa jambo kisha najitahidi kulifanyia mazoezi kidogo kidogo. Kujifunza kwa kufanya hunisaidia kuelewa haraka na kukumbuka kwa muda mrefu. Pia napenda kujifunza kupitia mifano halisi na uzoefu wa watu wengine. Kwa sababu, hunisaidia kuona jinsi jambo linavyotumika katika maisha ya kila siku. Hua napenda kuuliza maswali, kujaribu na hata kukosea kwa sababu makosa hunifundisha zaidi. Zaidi ya yote napenda kujifunza katika mazingira yenye utulivu na bila shinikizo nikiwa na muda wa kutafakari. Njia hii hunifanya nijisikie huru ninaelewa kwa undani na ninafurahia mchakato wa kujifunza.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kufanya mambo madogo yanayonisaidia kupumzika akili na mwili kabla ya kuendelea na kazi. Ya kwanza, kila kitu kidogo, nakula kitu kidogo au kunywa chai ama kahawa. Napendelea kula chakula cha mwanga au kunywa kinywaji kidogo ili kuongezea nguvu bila kujisikia mzito. La pili, ni kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo. Hii husaidia mwili kuamsha damu na kupunguza uchovu wa kukaa kwa muda. La tatu ni kupumzika akili. Mara nyingine napumzika tu, nikisikia mziki au kusoma kitu kidogo kisicho rasmi. Ili akili ipumzike na kurudi kazini ikiwa fresh. La nne, ni kupanga kila kinachofuata. Na pitisha muda kidogo kuangalia kazi zilizobaki, kupanga vipaumbele au kupanga ratiba ya baadae. Hii husaidia kurudi kazini ukiwa na mpangilio wazi. Kwa ujumla mapumziko ya mchana ni njia ya kujijenga nguvu, kupumzika na kuendelea kwa ufanisi bila kuchoka.